Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au? Ni pumzike tu nyumbani. Nisome kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi. Hatujamuona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo. Labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekuwa na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumi. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, niitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisadia kupata njia. Programu za michezo. Je, zinifaa? Labda au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Ina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.